Mazoezi yangu ya kila siku huwa rahisi, lakini ya kuzingatia afya. Mara nyingi nafanya kutembea kwa kasi, kukimbia kidogo na mazoezi ya kunyoosha mili. Wakati mwingine nafanya pia mazoezi ya nyumbani kama push-ups na sit-ups. Kawaida nafanya mazoezi mara nne hadi tano kwa wiki, hasa jioni baada ya shughuli za siku. Baada ya mazoezi nahisi nina nguvu akili iko wazi, msongo unapungua na mwili unakuwa mwepesi.

Mchezo wa olimpiki ninaopenda zaidi ni mbio za mbao. Napenda kwa sababu ni mchezo wa kasi, ushindani wa juu na unaonyesha nidhamu na uvumilivu wa wanariadha. Nakumbuka mchezo wa olimpiki wa London, mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili, nilifurahia sana kuyaangalia mbio za mita mia moja za wavulana na wasichana. Mchezo ninayependa zaidi mchezaji ambao nampenda zaidi ni Usain Bolt. Kwa sababu anaonyesha uwezo mkubwa furaha na ujasiri wa kipekee katika uwanja. Wakati wa mchezo wa olimpiki nahisi msisimiko furaha, motisha na kufanya bidii zaidi katika maisha yangu.